Mtu ambaye alienifundisha jambo muhimu naeza sema anaitwa Robin D. Bullock. Alinifunza kuhusu kutoa sadaka, fungo la kumi kusema kweili si sadaka. Fungo la kumi, umuhimu wa kutoa fungo la kumi. Umuhimu wa kuhunganisha pesa yangu na binguni hio ndo uzuri ya fungo la kumi.

Wakati wawasiwasi mimi hupenda kuweka nyimbo za gospeli ama nyimbo za kwabudu ama kusifu. Nyimbo za kusifu huwa inanipea amani kila wakati kusema ukweli. Ifo ndo uwanapata amani ata furaha si tu amani pekeyake.

Mimi husherekea kwa kujipikia chakula nzuri. Pia, before nikule chakula nakula chakula cha roho, so huwa nasoma neno. Ni nini mungu anasema katika maisha yangu, inapo ingia mwaka mpya. Ndiyo, alafu najipikia chakula mzuri, kinywaji safi. Natulia, nasherehekea, nafurahia.

Kusema ukweli sijawahi fanya kazi na timu ya mbali, naeza penda kujaribu, ndio afadhali niwe na maono, kwa sasa sijawahi jaribu, siwezi ongelea mambo mengi kuhusu haya.

Ninapo sikia sauti ya mungu huwa nima furaia zaidi, hawa napata furaha ya mungu, hivondo naeza ita, juu hiyo furaha ni kama ya mtoto mdogo, so hivondo huwana pata furaha, mungu ndo unipa furaha.

La sihishi pahali nina nilipozaliwa. Nilizaliwa sehemu inayoitwa Kitale, but kwa sasa mi naishi Nairobi, Kiambu, County, ndio, eneo la Kiambu ndo naishi, ndio.

Naeza sema kwa kazi ambayo nilikuwa nafanya, nilikuwa napenda kukaribisha, wanunuzi kwa furaha, kwa salamu, lazima niwasalimie, niwaulize swali kwa upole na adabu, na pia kuwashugulikia na kuwashukuru kwa kunichangia.

Kipole kwa kusema sijui mchezaji wa mpira wa kikapu. Uwa sifuatili mchezo wa mpira wa kikapu. So kwa hivyo sina mambo mengi ya kuongelea kuhusu mpira wa kikapu. Sijai kuwa na hilo wazo la kufuatilia ama hilo mskumo wa kufuatilia. Dio.

Kwa sasa, kwa mkutano, maybe mikutano za familia, nilikuwa najiandaa kwa kuvaa vizuri. Halafu mkutano ukianza, tunaanza na maombi, neno. Kuanza na mungu, ndio tumalize na mungu, ndiyo, hiyo ndio mkutano ya kifamilia pekee yake ndio najua, na hivo ndio nikuwa najiandaa.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli. Hata nakumbuka nikiwa mdogo. Nilipo kuwana jifunza kwaendesha baisikili. Nilipata ajali na nikapata alama ya baisikeli. Ndiyo, so, but, as in, kwanzia hapo, nilijua kwendesha baisikeli na nikapenda. Adisa hai, napenda kwendesha baisikili.

Jambo la kwanza mimi ni msichana Lakini kuna wakati nilikuwa nimenyoa na nilikuwa nimependelea kunyoa Lakini ilifika wakati nikatamani tena kueka nywele So kwa hivyo kwa sasa niko na nywele na napendelea kukuwa na nywele.

Napenda nyama ya kuku na nyama ya nguruwe. Nyama ya kuku, moja juu, mimi nimelelewa kwa kwa kabila ya waluhya, wanapenda kuku. So nimelelewa nikipenda kuku na ugali. Halafu pork, nimekuja kupenda pork kwa sababu ya mpenzi wangu ambaye nakaa na yeye. Anapenda pork, so mimi nikapenda pork pia.

Neno la mungu ndo huwa inanipa motisha kazini katika kitabu cha Colossians 3, 3, 23, inasema afanya kazi. Ukiwa umechangamuka ni kama unafanya mungu ila si mwanadamu. Ilo neno huwa lilantia moyo na huwa inanipa motisha kazini. Ndiyo.

Ndiyo nimewahi fanya kazi ya kujitolea na nilifuata mfano huu kwa Biblia. Biblia inasema Mungu atabariki kazi ya mikono yako na pia nili nilifanya kitendo cha kusaidia uno mkaji huku kufanya kazi na nikaona matunda mazuri kupitia hayo.

Mimi utumia simu yangu wakati, kila wakati, wa siku, ninapoamuka, napenda kuweka ngoma, alafu kutoka hapo. Mimi utumia zaidi simu yangu kwa kuposti.Kurekodi na kuposti. Ndiyo, nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa ya kampuni inaitwa Infinix. Ndiyo, na pia simu inanisaidia maishani mwangu ndio juu. Hiyo ndo inanilisha kwa sasa. Hiyo ndiyo inanipa kipato kwa sasa. Na muda mzuri wa kuzima simu ni wakati unapotaka kusikiza sauti ya mungu.

Napenda filamu ya Sound of Freedom na ninaipenda kwa sababu inaangaza mwanga kwa mambo inayoendelea katika kuiba watoto. Na comedy napenda za Kevin Hart na siwezi kumbuka mara ya kwanza nilioona na Niliipata filamu hiyo mtandaoni na ningependa kuiona tena.

Nikitazama nje ninachoona ni mti wa ndizi na pia mijengo za nyumba, za kighorofa. Napenda kutazama nje wakati mvua inaponyesha, juu kwenye shamba huku nje mimea huazinamea zaidi na mimea ndio huwa inabadilika kutokana na msimu. Hua nahisi vizuri ninapotazama nje.

Napenda kuandika kwa mkono. Kusema ukweli mii uandika kila kitu. Hata ni kwa sasa ndonanza kujizoesha, nizoee kuandika na kompyuta, lakini mii upenda kuandika na kwa mkono. Ndiyo, nafikiri ni talanta mungu aliee, ni tamaa mungu aliee weka ndaniyangu.

Kiyo muhimu ambayo imefanyika katika maisha yangu ni kufanya Yesu kama mwokozi. Maisha yangu, yeye ndo amebadilisha maisha yangu, amani na furaha ambayo niko nae, ni yeye, ndiyo.

Ndiyo, napenda mziki wa jadi, lakini ni vizuri nielewe inasema nini, ndiyo. Ju inaezakua mambo mabaya, inaezakua neno la kunilaani. Ni vizuri nielewe hiyo wimbo wa jadi inamaanisha nini, ndiyo.

Hikiwa ambayo nimejifunza maishani ni kupenda mwenzangu ama jirani wangu kama mungu anavyonipenda. Ni juu nilijifunza wakati kila kitu imeisha, tumefika mwisho, jaribio la kweli ilikuwa ulipenda jirani wako venye inafaa umpende, ulimuheshimu, ulimpenda, ulimdharau, ulifanya nini na jirani.

Kiongozi mzuri ni mwenye amejipeana ama naweka maitaji ya watu wake mbele kushinda maitaji zake. Hivo ndo hio ndo mfano ambayo Yesu alikuja akatupa na amini yendo iyo ndo mfano mzuri na ambayo inafaatufuate.

Napenda kunywa maji ya maji ambaye nimeka chumvi kidogo Kwa sababu nilijifunza maji ya chumvi mwili uwa inanyonya iyo maji na asubu inaiza penda kupea mwili wangu maji jumchana wa sikunye maji mingi.

Naamini amani ndo mazingira, mazuri ya kazi. Namini unapokuwa akili yako inapokuwa imetulia. Unaezafanya kitu chochote ukiwa umetulia na amani. Ama ukiwa na amani kwenye akili.

Naweza penda kufanya kazi na wengine ju nilijifunza timu ni kukua na timu ni mzuri na mnaweza songa mbio mkiwa timu, ndiyo. Siwezi taka kukuwa pekee yangu nikifanya kazi. Ama itategemea ni kazi gani, kama ni kidogo naweza fanya pekee yangu, kama ni mingi naweza taka timu.

Napenda kucheza ngoma sana. Mi huwa naamini, nina pocheza nyimbo za kikristo, za gospeli. Huwa nafungua portal ya binguni. Ama nabadilisha mazingira yangu na naalika ufalme wa binguni. Wa binguni duniani.

Mimi hupendelea suruali kwa mfano kazi ambayo nilikuwa nafanya ya kuza pombe. Nilikuwa napendelea kuvaa suruwali juu. Walevi wanaeza lewa, wanze kukushika-shika na sikuwa napendelea hivo. So ni heri nilipendelea suruali huo wakati zaidi na hadi sasa napenda suruali.

Naweza penda sana kusimamia. Junaamini mungu ametupa mamlaka ya kurithi, nchi, ya kwenda sehemu fulani na kuchukua mamlaka kwa imani. Ndiyo, hivyo ndio namaanisha. Kwa hivyo, bibilia inatufunza tuwe vichwa, bali si mkia. Mimi ninapenda kusimamia juninaweza. Penda kukuwa kichwa bali si mkia jameni.

Ndiyo, naamini nilipozaliwa, yesu alikuwa hapo kando na zawadi ya ubunifu. Akanipa nikiwa mdogo baada ya kuzaliwa, naamini nikona ubunifu na ninafaa nionyeshe ubunifu wangu katika dunia ni duniani kwote duniani yote.

Mara nyingi naezasema nacheza na mpenzi wangu ambaye ninaishi na yeye katika nyumba moja. Ndiyo, juu yeye ndiye ambayo nina kaa mda mwingi na naye. Uwa naongea na yeye, tuna cheza, tunaongea hadithi, ndiyo.

Napenda kupiga picha juu ya makumbusho, ninapozeeka, naeza penda kuangalia nyuma nione. Picha zangu nikiwa mdogo, nikiwa mchanga mwenye nguvu, nikiwa nimechachangamka, nikiwa mrembo, ndio.

Usiku mneza kaa adi, saa sita, saa sita ya usiku, saa saba, saa nane, itategemea. Kuna wakati nili ningekesha, nikisikiza muziki wa gospeli. Naamini napenda kukesha. Siye eti.

Laos pende kukimbia lakini juni lipitia NYS kulikuwa na zoezi la kukimbia Kwa sababu ya mazoezi sawa Lakini siyezi katu hivi chini nifikirie wachaniende nikimbie Laos.

Mafunzo ya kazi ambayo menisaidia ni kukuwa mwaminifu. Ukikuwa mwaminifu na kazi ya wenyewe, Mungu naye atakuamini na kazi yako. Iyo ndo funzo kubwa. Ya ambayo nimejifunza katika maisha kuhusu kazi.

Utotoni nilikuwa napenda kucheza, kusema ukweli, mbi, kukimbia. Ututoni nilikuwa napenda kukimbia sana kusema ukweli, juu. Nilikuwa na nguvu, sai ata nikiangalia nashanga hiyo nguvu nilitoa wapi. Lakini nilikuwa napenda kucheza na watoto wenzangu, wenye umri, moja na mimi, ndiyo.

Na kitu cha kwanza ambacho mimi hufanya ninapoamka, napenda kuomba na pia kunenea siku yangu ili nichukuwe mamlaka ya siku. Alafu pia mimi hutumia kiamshakinywa, either labda nitumie chai ama kahawa, na pia huwa naamka saa mbili na nusu, na mambo ambayo nilikuwa nafanya kabla niende kazi ni kuamka, kuomba, kunywa kiamshakinywa, kujiandaa, kuoga, kuvaa nguo na kuondoka. Na huwa nahisi matumaini zaidi wakati wa asubuhi.

Napenda paka, juu nilipo lelewa, nililelewa na paka, kuna paka, mamangu alikuwa amepewa na jirani, na kumbuka nilikuwa naipenda sana, napia ilikuwa inanipenda, juu ninapo kaa chini ingekuja kwenye paja yangu, na ninge ipapasa kwenye masikio, nilipo kuwa naenda kazi ingena na mimi hadi kwenye barabara, mimi ndo nilikuwa naifukuza nikiirudisha nyumbani ndo angalau isigongwe.

Kusema ukweli sijui mambo mengi kuhusu sera ya kampuni. Sijaifanya kazi na kampuni. Hiyo Yyote kusema ukweli nimethe. Fanya kazi ya kuajiriwa tu na maybe labda mtu ambaye nilikuwa najua ama mtu ambaye rafiki yangu anajua. Sijai fanya kazi kwa kamponi kusemukweli.

Na amini kitendo chawewe ambacho ni mefanya ni kulisha mtu ambayo hana kufisha mtu mgu ambayo hana kusaidia mtu ambayo hana itaji usaidizi. Jukama ukona njia kusaidia mtu mbona usi msaidie jameni.

Apana, uwa situmi video kwa mawasiliano. Kwa sime mawasiliano kwa marafiki ama kwa familia, uwa situmi video. Ningumu sama. Maybe tu labda atu kupigia siyamu lakini siya video.

Napenda kukua mahali ambapo kuna shamba. Nipe shamba jameni na jembe nilime chakula yangu, chakulaa nipande mboga, mahindi, kila kitu. Napenda ukulima. Naeza penda mahali ambapo kuna shamba. Ama ata ka ninyumba. Nyumba ambayo imeshikana na shamba jameni.

Napenda kutembea nje penye kuna upepo, kuna mazingira, ya mimea, watu, kutembea mahali penye kuna maji, milima, mabonde. Ndio, mahali nje tu si kwa nyumba.

Na kwa jamii yangu kitendo ambacho na jaribu ni angalau ni na kuambia mambo Mungu amenijulisha ndo niwajulishe pia Hivo ndo naeza sema ndio.

Mara moja kwa siku, mimi huwa nachaji kifaa changu mara moja kwa siku Lakini ninapoendelea kupata hizi kazi za mtandaoni Naona naeza chaji simu mara mbili hivi Lakini kwa sasa ni moja.

Napenda chai. Chai kwa sababu kuna chai. Naeza unda chai ya tangawizi. Naeza unda chai lio na rosemary. Naeza unda chai ya inatafautia ya nanasi. Chai ni naeza kua na ubunifu. Naeza tumia ubunifu katha na chai. Coffee ni tu coffee.

Niliuliza mamangu nilizaliwa wapi akanimbia nilizaliwa mji unaoitwa manyatta Lakini siku lelewa manyatta Nililelewa mtaa ambayo naitwa ndeda kitale vitu vya kuvutia ndeda ilikuwa miti Nakumbuka kulikuwa na miti ya saiprasi Ndiyo kulikuwa na kivuli na after kukula, tungeta ndika shiti kwenye nyasi na tulale na amani, ilikuwa ya mahali panye kuna amani na usalama. Na huwana rudi huko, nikipata mda huwa na pitia hiyo mtaa.

Na familia angu, jambo la kwanza kifamilia mkipatana ni kupika chakula kitamu, kuongea mambo za maikimaisha, mambo za mnawe ndelea, kuongea, kuomba, kutana tu na kuunganika pamoja kwa amani.

Sikuwa na malengo, mpaka huu mwaka ilivyo anza na kwa sasa malengo ambayo nimejiwekea na ni kupata pesa nyingi niwezavyo ama kufanya kazi kwa nguvu ili nipate mapato. Ya manaa niache kukosa pesa.

Uwa sisomi habari kusema ukweli niliwacha kusoma habari tangu nijue habari ni habari nilikuwa nazisikiza tu hazikuwa zina nijenga kiroho kimwili ni habari tu za vifo sijuifanya hii usifanye hii wanakuambia tu kila kitu enye unafaa ufanye niliwacha kusikiza habari nikapata amani sikwizi silazima nisikize habari ama kama nilazima nisikize habari wacha nisikie habari ya kutoka kwa Mungu.

Kwa sasa sina haya ati kanisa hivi ya kuenda, mali pangu paibada ni tu, nyumbani pangu, naamini ni naeza, mungu yupo kila mahali, situ iyo kanisa, ata hapa kwangu niki, taka kupatana nae, ama kumwalika kwangu, atakuja, ndio, mimi ushiriki, ama minu kuwa na ibada nyumbani pangu, Wakati wawote Ndiyo.

Napenda kuamka na jua. Sipendi kulala mapema. Naamini niko na upako wakukua mlinzi wa usiku. Ama mlinzi kwenye mlinzi wa usiku. Ili mungu anaeza nitumia kuomba usiku, kusikiza sauti yake. Sipendi kulala kusema ukweli.

Kawaida, sikuhiizi ju huwa, siendi kazi nalala mda, wa masaa manane hivi kusema ukweli. Tuseme nilale saa nne, niamke saa mbili na nusu, ama nilale saa sita, niamke saa tatu.

Napenda maziwa mala, maziwa mala ama yogurt, yogati, ndio, nilijifunza maziwa mala inasaidia tumbo, tumbo juu ina, iko na bakteria ambayo inasaidia tumbo, ndio.

Napenda ugali na misheveve Mamangu amenilea na misheveve juu mamangu ni mluhya ametulea na mboga inaitwa misheveve na ugali na kuku Iyo ndo chakula chetu cha jadi chakula cha jadi cha waluhya ya waluhya ni ugali na kuku na mboga.

Mchezo wa olimpiki ambayo napenda ni wa kukimbia kusema ukweli. Ili hizi za kukimbia alafu unapea mtu kijiti. Alafa anaendelea kukimbia. Mimi huwa na mimi hupenda hiyo mchezo. Napenda mchezo huo kwa sababu huwa naona ni kama kwa maisha mtu anapo kimbia. Akimaliza mwendo wake anapea mtu mwingine hiyo ndo sababu naipenda na mi huhisi furaha ni napo tazama mchezo.

Utatagemea na mdi ambao nitakuwa nayo nikiwa na motisha wakutosha ninaeza naeza fanya mazoezi asubuhi naruka kamba nainua chuma kidogo ndiyo ama pia jioni nimejaribu zote kusema ukweli.

Kusema ukweli napenda zote, napenda kuandika na napenda kuongea, naamini mimi ni mtu napenda kujieleza, na huwa najieleza kwa kuandika vitu ambavyo nafurahia na pia napenda kujieleza ama kueleza mambo ambayo nafikiria pia.

Ndiyo, napenda mauwa. Napenda mauwa kwa sababu mimi mwenyewe ni kama mauwa. Maisha angu ni kama mauwa. Kama msichana. Na kumbuka hivyo na mamangu angeni ambia msichana. Kama msichana maisha yako ni kama mauwa. Kuna wakati utafunguka upendeze Iyo wakati itapita Kuna wakati itafika utanyauka na ufe.

Na somo ya la science ambayo nalipenda ni ya uzazi. Napenda hiyo somo ju hapo ndo na kwa maisha yangu na tarajia kupata watoto. Na hiyo ndo somo ambayo niko na Nimependa, nimeipendelea. Ya, ndiyo.

Kwa sasa la uwa sigawa ni taka zangu. Takataka zangu zote zikuwa palipa moja. Nduu ni ninapoleka ichukuliwe na lori ya taka ni inakwatu raisi ikiwa moja.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu, angalau wakati sijafanya mazoezi, kutembea mi uchukulia kutembelea kama zoezi. Ndiyo, kunyorosha miguu, viungo za mwili. Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu, kama siendi mbali, ndiyo.

Sjawai jaribu chakula kigeni. Nyama nimewai kusema ukweli. Hapo nilikuwa nimedanganya. Nimewai jaribu nyama ya joto wa kondoo, mwana kondoo. Na ilikuwa tamu sana kusema ukweli. Nakumbuka ni mpenzi wangu alikuwa amenipeleka two rivers. Na hiyo ndio chakula tulikula tukiwa two rivers.

Malengo yangu ya kazi ni kutumia fursa ambayo nimepata ya kutengeneza pesa kwa kiwango yote niwezavyo Hili niweze kupata pesa ya maana ambayo inaezanisaidia.

Ndio, siku hizi hata sikumbuki ni lini mwisho nilikuwa na pesa mkononi. Siku hizi karibu kila kitu unatumia simu kulipa na simu. Ndio, mimi hununua vitu, karibu vitu zote kutumia simu yangu. Ndio.

Napenda filamu ambazo zinanifunza, zenye ziko na somo, ndiyo, ambayo, si filamu za kuniharibu akili, mambo badala ya kuharibu filamu za kunijenga, ndo napenda, ndiyo.

Mafanikio ambayo nilipata kazini ni mafanikio ya kununua simu yangu. Sikuwa na simu ya kutumia mtandaoni. Nilikuwa tu na ile simu ya kubonyeza peke yake. Na kwa kazi ambayo nilikuwa nayo ni manufaa kubwa. Nilipata ni simu yangu. Ndiyo.

Ndio, napenda kuimba, sana sana napenda kuimbia mungu, juu, yeye ndo alinipa sauti yangu, bora nisimwimbie jameni, napenda kuimba nyimbo za gospeli, ju huwa na amini na inijenga, roho, mwili, na kila mahali, na inanipea amani na furaha.

Ndiyo, napenda kujifunza mambo mapya juu naamini unapojifunza mambo mapya unakuwa. Na usipojifunza chochote utabaki hivyo ulivyo. Ndiyo, naeza penda kujifunza mambo mapya kuhusu AI, kuhusu teknolojia, kuhusu maisha yangu, kuhusu uzazi, kuhusu kila kitu, pesa, investment,

Najilinda na neno la Mungu juu na pia kukemea maneno zenye watu, maneno mabaya zenye watu wanakunenea. Ni vizu huwa nazikemea, mtu akinenea neno ambayo haijakubaliana na maneno ambayo mungu ameninenea, huwa nazikemea na naombea.

Nilijifuza kupokea maoni kwa utulivu, juu naezapata maoni za kukuudhi na huwezishinda umeudhika juu maoni ya watu wengine. Ndiyo, so napenda kupata maoni, either labda maoni mazuri ama mabaya, napenda tu kupokea maoni na utulivu.

Zawadinzuri ambayo nimeaikipata ni cheti, cheti juu ya kudensi, cheti ya talanta yangu, ilikua itikua tukio ya kushindana, kudensi na nikashinda na nikapewa cheti.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota. Nyota ikiwa angani usiku huwa inakaa vizuri tena sana. Alafu pia mi huangalia nyota, kwanza zenye huwa zinang'aa zaidi, ju huwa naamini niko na nyota ya kung'aa zaidi. Kama hiyo nyota iliyo angani. Nyota ukuwa na ukuwa zuri, hukuwa na hupendeza usiku sana, hupendeza sana usiku.

Kujaribu kuweka wakati kama ni kujiaandaa ama kujitayarisha, nijitayarishe mapema. Kwanza uwamke mapema ndo jitayarishe mapema ili uweke muda. Ndiyo hiyo ndo ilikuwa inanilemea lakini nilijifunza kuweka muda, kukamilisha kazi ni muhimu.

Wakati wa jua kali kunywa maji kwa wingi juu unapotembea kwanza kwa iyo jua kali bila maji ineza kunyonya maji iishe kwa mwili. Napenda kunywa maji na pia ku kujikinga na iyo jua kali atleast kukaa pahali penye kuna hewa safi, kivuli.

Ndiyo, siezi sema sana, nikiweza mimi hununua mtandaoni, nikiweza naeza nunua nje, itategemea tuseme kwa mfano nilipokuwa nataka mikrofoni, nilinunua mtandaoni juu, sikuwa na, sikupata hiyo mikrofoni yenye ikona bei ya chini kama hiyo ya mtandaoni.

Ndiyo nimewai kuona bahari. Kwa mfano mahali ambapo naishi, kuna bahari, karibu na mihuwa na iona. Pia na penye nyanya yangu anaishi kuna bahari. So wakati huwa naenda kumuona, huwa naona hiyo bahari.

Sana, uwa nafikiri hivyo kila wakati. Ni vizuri kujiandika. Juwezi ishi kutegemea mwanadamu mwingine kukuandika. Juwezi ishi umeandikwa. Na uwa natamani sana kuanzisha biyashara yangu. Ju ina nepea uhuru wa mda wangu, uhuru wa mda wangu na familia yangu. Ndiyo.

La sijai enda maonyesho ya sanaa, lakini naezapenda kuona maonyesho ya sanaa. Mi nimeona tu kwenye filiamu, lakini naezapenda kuona maonyesho ya sanaa juu. Kwanza enye naelewa sana sana.

Uzoefu za kazi ya, za watu wengine, juu nimeishi kufanyia watu wengine kazi na kila kazi juu ni kazi tofauti, tofauti, kila kazi imenifunza mambo tofauti. Kama kuna kazi ya kuuza pombe ili nifunza kukua na upole na watu kazi ya tuseme ya chakula ama kazi ya wengine, kufika mapema, ndio. Kazi tofauti menifunza somo tofauti.

Kwa leo ndio sina uwezo wa kuenda madukani juu ya kipesa, lakini naweza penda kuenda madukani wakati wowote, sana sana nikiwa na pesa. Kwa hivyo, acha nitafute pesa kwanza, naweza enda madukani wakati wowote, nikiwa na pesa, ndiyo.

Wakati wa asubuhi, wakati wa asubuhi akili yangu, ndio nimetoka kuamka, iko salama, ndiyo iko tu na uwezo wa kutosha ama zaidi ya asubuhi mimi huona hivyo.

Dhaifu ambayo nilikuwa nayo wakati nilikua na kazi ni kuweka muda na kwa sasa nikipata kazi ya kuenda nje kitu ambayo naweza shughulikia mudhaifu yenye nilikuwa nayo yenye naweza shughulikia ni kuweka muda. Naweza amua kuamka mapema, kujianda mapema, ili niweke muda, nisichelewe.

Wakati nilikuwa nafanya kazi, wakati nilikuwa nahitaji usaidizi ningeongea na mkubwa wangu. Nimweleze usaidizi ambao nahitaji. Yeye ndio anaweza nisaidia ama amtume mtu mwingine aje anisaidie. Vifundo nilikuwa nafanya wakati nilikuwa nahitaji usaidizi kaziini.

Naezapenda kwenda pwani Sijawai fika pwani lakini nitamaa yangu kubwa sana kufika pwani ni Onemazingira ya pwani naskia kuna joto sana huko nicheze na mchanga niongelee nikunywe maji ya coconuti nifanye mambo yote ndiyo.

Kwa sasa ju nimeingia kwa kazi ya mtandaoni, naezapenda sana ni study masoko, ili nijue kuuzia watu na lugha ya biashara, ama lugha ya kuuza, ili kusongesha kifaa ambacho nauza zaidi.

Baada ya siku ndefu mimi hupenda kwanza kuoga na maji baridi. Kwa sababu maji baridi huwa inafanya natulia akili nafeel huwa inafanya nahisi nimetulia viungo pia alafu Baada ya hapo napenda kulala. Hivyo ndivyo wanapumzisha mwili na akili pia.

Napenda mwezi wa disemba, ndo mwezi ambao, yesu alizaliwa ya kwanza ya pili, napenda disemba kwa sababu ni mwezi ambayo inaleta marafiki na familia pamoja, ni mwezi wa kufraia na watu naowapenda, ndio ni mwezi wa kuleta watu pamoja.

Ni njia ambayo ufanya mi natulia ni kusikiza nyimbo za kuabudu mungu ama za kumsifu mungu na kama ni mazoezi ya meditation ni meditation ya neno la mungu Sijui meditation ya mambo ingine naamm Wakati nilianza ilikuwa elfu wa mwaka elfu mbili ishirini na mbili hapo ndo nilianza kusikiza nyimbo za gospel, nikawachana na nyimbo za dunia na mi hupenda kushirika usiku, nikisikiza ngoma ama wakati sina mambo mengi. Na baada ya kusikiliza nyimbo wa gospeli huwa ina nijenga roho na akili na mwili Napata nguvu mpya, napata amani na napata furaha.

Kitambo ndio nilikuwa nafuatilia kipindi ya televisheni. Nakumbuka kipindi ambayo nilikuwa nafuatilia nikiwa mdogo nilikuwa nafuatilia Storm Over Paradise. Lakini naeza sema venye nilikuwa mkubwa niliacha kufuatilia vipindi za televisheni Hata niliacha kuona televisheni kusema ukweli. Ju siku hizi natumia tu simu yangu ama laptop kuangalia video YouTube.

Naweza penda kujifunza lugha ya Luya na kikuyu kwa sababu hiyo ndo lugha zangu lakini sijui juu nililelewa na kiswaili nyumbani kwetu nililelewa na kiswaili Kwa hivo sijui lugha yangu ya kikuyu ama luya Ningependa kuzijua na kujifunza ndo nijue lugha yangu.

Napenda nyimbo za gospeli lakini kitambo nilipo kuwa nasikiza nyimbo za dunia nilikuwa napenda nyimbo za rembi kwa hivyo nilipohama kwenye nyimbo za gospeli paka saa hii bado huwa napenda nyimbo za gospeli za rembi pia mwimbaji nayoupenda wa gospeli waki ya rembi ni Elevation worship na mii usikiza mziki wakati wowote ni kiboeka nikiwa nimekasirika mii husikiza wakati wowote nikiwa nimefurahia pia Nina huwa nahisi furaha amani kila wakati ninaposikiza mziki wa kigospeli.

Kumbukumbu zuri ambayo nikonayo ni nakumbuka nilifanya vizuri, nilipafomu vizuri shuleni na nakumbuka nikitoka shuleni mbio, mpaka nyumbani na nikaeleza wazazi wangu. Nakumbuka babangu alinifurahiya na akanipa zawadi. Nakumbuka alinipea pesa hio wakati, mpaka saa hii nakumbuka.

Kwa kutumia muda wangu vizuri, kama mfano, kama nahitaji kupika ama kufanya usafi kabla niende kazini. Hivyo ndio ningefanya ama ni baada ya kutoka kazini, ndio nikuje niendelee kufanya kazi za nyumba. Ni tu kujipanga vizuri na muda wangu.

Ninaeza piga picha mara moja hivi kwa wiki ama mara mbili. Sipendi picha sana. Ndio nimeanza kuzoeana na video, mambo ya video na camera. Sijazoea izo vitu zaidi. Siezi kaa tu chini nianze kufikiria ntapigia kutu.

Ndio, rununu mingi izi za kiteknolojia, izi za rununu za mtandaoni zinatumia teknolojia za vidole, lakini kwa sasa mimi situmi ya kidole natumia yenye naweka nambari kama pini.

Si, sima napenda kupanda milima, lakini neza zaribu ili nitembee, nijue mengi, moja, ya pili naeza penda kupanda milima ili ni kufanya zoezi ya kunyosha, miguu na viungo.

La sipendi kujifunza historia historia ambayo napenda kujifunza ni historia za biblia Tunaamini biblia iko hapa kutufundisha venye inafaa tuishi katika hii maisha mambo ingine historia ingine mi huwa naona si za kweli juu venye muda ilipita mambo mengi yalibadilika historia yenye pia ilibadilishwa sasa siezi yamini tena lakini mi huwaminia biblia ju na amini biblia nyenyewe ni mungu na huwezi badilisha mungu ndio.

Kujitunza na amini kujitunza nini kutengeneza nywele kutengeneza kucha kula vizuri Situ vizuri chakula zenye zikona afya zenye zinaeza nisaidia kimwili kufanya zoezi amini hivi ndo wa Jitunza.

Ndiyo napenda kukunywa chai badala ya kahawa juu chai kuna njia mingi ambayo naeza pika chai naeza weka tangawizi sana sana chai ya maziwa napenda kutumia tangawizi juu ya harufu ya tangawizi napenda kuiyanywa nikiwa nimetulia hapa kwenye chombo cha kutulia nikiwa na tazama, kipindi yoyote na huwa nahisi vizuri sana Ninapokunywa chai, juu ni tamu huwa nafurahia.

Ndiyo napenda kupika sana kupika huwa inanipea furaha fulani ama huwa ina tosheleza juu hivo ndio nilelelewa Siezi sijioni bila kupika kusema ukweli Siezi hata ishi maisha ya ku kushinda nimeitisha chakula Mimi hupenda kujipikia chakula yangu juu niki nihapojipikia najua ni ninii nimeiweka kwenye hiyo chakula niko na mamlaka kwa chakula yangu ninapojipikia.